Mimi hupenda msimu wa mvua kwa sababu msimu wa mvua humwezesha mtu kupanda mimea na pia maji huwa kwa wingi pia mazingira huwa kijani kibichi ambayo yanapendeza sana. Pia katika msimu wa mvua kuna uchangamfu fulani ambao tu mtu huwa nao. Kwa hivyo.

Mimi napenda wali kwa sababu wali ni rahisi kupika na pia hauchukui muda mwingi kuiva. Pia wali unaweza kula na vitu kama vile mchele maharagwe nyama kuku. Unaeza kula na vitu vingi wali pia wali hupendwa na watoto sana na ni rahisi sana kupika na kutafuna.

Naam nishai enda maonyesho ya sanaa katika theater. Maonyesho hayo husisimua sana. Pia huweza kukutana na wasanii mbalimbali ambao wanapendeza pia hupeana mawaidha na pia ni kielelezo chema katika jamii. Pia katika sanaa, mtu huweza kusoma mambo muhimu sana.